Napenda paka na umbwa paka ni mzuri sana akiwa kwa nyumba hakuna panya anaeza kuja uko na ee umbwa ni mzuri sana anatuekeanga security usiku mzima anakua inche hakuna mtu anaeza kalibia iyo boma kwa hivyo awa wawiri wanyama na wapenda.